Naam sijawai jifunza kupiga gitaa. Wala vyombo vyovyote vya muziki ingawa nina hamu na natamani sana kueza kujifunza ata ikiwa ni chombo moja cha muziki. Labda tuseme piano. Ama kingine kile chochote lakini kwa sasa kupiga gitaa sija jifunza.